Ndiyo, ninapenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi jamii tamaduni na mataifa yalivyo undwa na changamoto walizo pitia. Historia hunipa mtazamo mpana wa maisha na kunisaidia kuona uhusiano kati yaliopita na hali ya sasa. Zaidi ya hapo, kujifunza historia hunifundisha mafunzo muhimu kuhusu maamuzi ya binadamu, mafanikio na makosa ambao yanaweza kutumika katika maisha ya leo.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa itahitaji kujipanga kidogo. Siku kama hiyo, ningeitumia kufanya mambo ya msingi, kama kusoma vitabu cha karatasi, kutembea nje, kuzungumza ana na ana kwa watu, na kupumzika kwa utulivu bila usumbufu wa skrini. Hata hivyo, nina tambua kuwa teknolojia ni sehemu muhimu ya maisha ya kisasa. Hasaa kwa mawasiliano na kazi.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki, hasa gitaa. Kupiga gitaa hunipa utulivu wa akili na hunisaidia kuelezea hisia zangu kwa njia ambayo maneno pekee hayawezi. Pia muziki kwa ujumla ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ubunifu. Hata kama si kwa kiwango cha kitaalamu, kupiga chombo cha muziki hunipa furaha binafsi na kunifanya nijisikie nikiwa huru na mwenye amani.

Programu ya simu ninayo tumia kila siku ni WhatsApp kwa sababu huniwezesha kuwasiliana haraka na wenzangu, familia na marafiki. Kupitia WhatsApp, ninaweza kutuma ujumbe mfupi, kupiga simu au kushiriki picha na nyaraka muhimu kwa urahisi. Zaidi ya hapo, pia napenda kutumia programu za kalenda na maandalizi. Ambazo huniwezesha kupanga ratiba yangu, kuweka kipaumbele cha kazi na kukumbuka shughuli muhimu.

Malengo yangu katika kazi ni kupata ufanisi mkubwa, kujifunza na kukuza ujuzi wangu na kuchangia kwa kweli kwenye mafanikio ya timu na kampuni. Ningependa kuwakikisha kazi ninayofanya ina matokeo bora, inakamilika kwa wakati na inaboresha maisha ya wateja na wenzangu. Zaidi ya hapo, malengo yangu ni kujenga uhusiano wa kitaaluma, wenye mshikamano, kuwa mfano, wa nidhamu na uwajibikaji na kuendeleza nafasi yangu ya kitaaluma kwa kujifunza mbinu mpya na kukabiliana na changamoto kwa busara.

Napenda kuenda sinema mara tote tu kwa mwaka. Hasaa pale kunapokua na filamu nzuri nazovutia au zienazoibua hamasa ya kipekee. Kwa kawaida, napanga kuenda sinema wakati wa mapumziko au sherehe, ili kupumzika na kufurahia burudani isiyo ya kawaida. Zaidi ya hapo, kuenda sinema hufurahia zaidi pale ni pamoja na marafiki au familia. Kwani, inachanganya burudani na muda wa kufurahia pamoja.

Ndiyo, ninavaa miwani mara nyingi, miwani huniwezasha kuona vizuri, hasa pale ninapokuwa kwenye kazi ya kusoma au kutumia kompyuta, na pia hufanya mtazamo wangu kuwa mzuri na makini zaidi. Zaidi ya hayo, miwani pia inaweza kuwa sehemu ya mtindo binafsi, ikiongeza mvuto kidogo au haiba. Kwa upande wangu, ni kifaa muhimu ambacho kina changanya afya ya macho na mtindo kwa wakati mmoja.

Msimu ninaoupenda zaidi ni vuli kwa sababu hutoa hali ya hewa tulivu, yenye joto la wastani na mandhari ya rangi nzuri kutoka kwa majani yanayo badilika. Hali hii hufanya shughuli za nje kama kutembea au kupumzika kuwa rahisi na za kufurahisha. Zaidi ya hapo, vuli hunipa hisia ya utulivu na kuandaa akili kwa mabadiliko ya msimu ujao. Huku pia ni wakati mzuri wa kufikiria kusoma na kupanga malengo.

Njia nazo tumia kupumzika ni tofauti kulingana na hali na muda. Mara nyingi napenda kusoma kitabu au gazeti, kizuri, kusikiliza mziki mtulivu au kutazama filamu ya burudani. Hii huniwezesha kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia muda wa utulivu. Pia napenda kutembea kidogo au kuwa nje katika mazingira ya tulivu kama bustani au kando ya ziwa. Kwani huchangia kupumzika kwa mwili na akili.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni wa utulivu na unaopangwa kidogo. Mara nyingi, huanza asubuhi na kikombe cha chai au kahawa ili kunisaidia kuamuka vizuri na kuanza siku kwa nishati. Hii ni sehemu ya utaratibu wangu wa kujiandaa kwa shugli na kazi za kila siku. Baada ya hapo, napendelea kunywa kikombe kingine cha chai au kahawa wakati wa mapumziko ya kazi. Jambo, linalo nipa kupumzika kidogo na kuongeza umakini.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo rahisi lakini yenye maana. Kwa mfano kula chakula pamoja, kuzungumza kuhusu siku zetu na kushiriki vicheko na hadithi za kawaida hunipafuraha kubwa na kunijenga kihisia. Pia napenda kushiriki shughuli za pamoja kama kutembea, kutazama filamu au kusherehekea matukio ya kifamilia.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa sayansi, ambaye alikuwa na mbinu ya kufundisha ya kipekee na yenye uvumbuzi. Alitufundisha kwa njia ya majaribio, ya vitendo, hadithi na mifano halisi. Jambo lililofanya masomo kuwa rahisi kuelewa na kuvutia. Zaidi ya hapo, alitufundisha sio tu sayansi, bali pia maadili ya nidhamu, uvumilivu na jinsi ya kuuliza maswali kwa ujasiri.

Ndiyo, nilikuwa na fursa ya kufuga mbwa pale nilipokuwa mdogo. Kufuga mbwa kuna nifundisha uwajibikaji, uvumilivu na jinsi ya kushirikana kiumbe mwingine kwa heshima na upendo. Zaidi ya hapo, nilifurahia uhusiano wa karibu na mnyama wangu. Hasa jinsi alivyokuwa rafiki wa kweli. Akileta furaha na utulivu nyumbani.